Laa hasha sipendi kuvaa kofia, manake mimi msichana mrembo, msichana mwenye ana nywele zake refu, msichana mwenye akitengeza nywele, ah, mashallah utafurahia. Soo sipendi sana kuvaa kofia, nina kofia mba lakini moja, na hiyo kofia navaa wakati kuna jua, ndio utanipata nimevaa kofia, kuna jua kali nimevaa kofia, ama nywele yangu mbaya. Si ati navaa kofia kwa kupenda ila navaa kofia kujifunika jua ama kufunika nywele yangu mbaya. Ila siwezi sema napenda kuvaa kofia nitakuwa nadanganya kwa sababu muda mwingi utanipata bila kofia. Na ukinipata na kofia jua nywele yangu mbaya ama ukinipata na kofia jua jua nikali huko nje.